Unapenda kucheza na watoto?, ndiyo ninafurahia sana kucheza na watoto, hasa kama mzazi ninafurahia kucheza na watoto wangu ni njia nzuri ya kumfunza lugha na pia jinsi ya kukaa na watu, huwa nafurahia pia anapata kuwa na muda na mzazi.

Mafunzo gani ya kazi yameku saidia zaidi katika kujifundisha kazi ninayoifanya, nilisoma sana sana mawasiliano katika lugha tofauti, katika pia na jinsi tofauti na imenisaidia sana Sio kikazi tu baliki maisha pia.

Msimu gani wa mwaka unaupenda zaidi? Msimu wa mwaka naupenda zaidi ni musimu wa jua sana sana mwaka unapoenda kuisha nyakati za novemba, disemba, unajua lisilo kali sana na Unaweza kutembea nchi na kuona inavyopendeza.

Eleza chumba chako cha kulala. Chumba changu cha kulala ni kikubwa, kina kitanda, wardrobe, pamoja na sehemu ambao nimeweka kiti, kutoka chumbani naeza iona maegesho ya magari, pamojo na jua asubui.

Napenda kutumia muda na familia katika maongezi, kujuliana hali. Ama pia kuyaona na kutenda mambo mapya kama kutembea. Kula nje katika hoteli tofauti tofauti. Pamoja na kusafiri kwenye mbuga na kwenye maeneo mengine.

Mahali pa kihistoria ambako ningependa kutembelea ni mbuga la wanyama la Maasai Mara kuona wanyama wanavyovuka, kuona wanyama wenye aina tofauti tofauti pamoja na kuona na wanyama wanavyovuka river mara, mto mara.

Asumo nivile ulipenda shuleni ni somo la historia, nilipenda historia kweni inatuelemisha mingi kulio kuhusu yalio tokea hapo mbeleni, kwangu historia ya kiafrika, pia historia ya Europa, pia Amerika, ni mambo ya nayo ni pendeza sana.

Ujuzi ninao hitaji kuimarisha kwa sasa ni matumizi ya akili bandia yani Artificial Intelligence kwani kwa sasa ya ndilo jambo mpya na inaweza kuraisisha kazi yangu pamoja na kuimarisha jinsi ya kupata pesa.

Azoe nzuri nililo jijengea ni kufanya mazoezi ya mwili marakadhaa kwa wiki. Ninafanya zoezi nyumbani na pia kwa kutembea. Ambapo ninatembea kilomita angalau 20 kila wiki.

Ningetaka kuendelea kujifunza mbio mpya za kutumia akili bandia yani artificial intelligence ili niweze kurahisisha kazi yangu pamoja na kuongeza mpato yangu ya kila wakati.

Timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani kulingana nami ni timu ya Tampa Bay Bacanesi walioweza kushinda Super Bowl mwaka wa 2022, nilipenda sana kulingana na mchezaji wao wa Tom Brady niliyempenda.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baiskeli, lakini imekuwa muda kabla niendeshe baiskeli. Niliendesha sana katika ujana wangu, na kuwa kijana mdogo, nikitembea na kucheza na wenzangu. Tukiendesha baiskeli, hadi jioni tutakaporudi nyumbani.

Ninapokuwa na msongo wa kazi mara nyingi jambo la kwanza ni kupunguza ile kazi kwa kugawanya pamoja na wafanyikazi wenzangu na pia kutafuta nyakati za kutulia kupumua ili kuendelea kuweza kuendelea na ile kazi.

Hekima ambayo nimejifunza maishani na imenisaidia kwa sana ni kusikiliza, kusikiliza wenzangu, kusikiliza anayongea kabla ya kumpa jibu ama kabla ya kumpa suluhu kumsikiliza tu ili kuelewa yanayo endelea kutoka kwa pande yake.

Kwa kawaida naenda hospitali mara chache sana kwa mwaka labda mara tatu au mara nne lakini kwa sasa nilipo na mtoto mdogo naenda mara nyingi karibu kila mwezi kwa ajili ya kuangalia afya ya mtoto.

Unapendelea shati au tishati Kunalingana na ninacho ninachofanya hiyo siku Kwa mfano ninapoenda kazini ninavaa shati Lakini ninapokaa nyumbani ama kutembeleana na marafiki ninavaa tishati.

Ndiyo, ninapenda kupiga picha, napenda kupiga picha ya nyakati, tunazokuwa nazo na marafiki, pamoja na familia, napenda pia kupiga picha za mahali tofauti tofauti ninapotembelea, kama mbuga za wanyama, kando za bahari, pamoja na picha za misitu.

Mwezi ninaoupenda kabisa katika mwaka ni mwezi wa disemba Kwa vile kuna sherehe za krismasi, pale pale pia kuna tarehe ya kuzaliwa kwangu Kwa hivyo inakua ni muda ya kusherehekea kwa siku nyingi na pia napata kuwaona familia na mapendo mengine.

Ndiyo, nawafahamu majirani wangu Nilivyosema, nili nimekaa hapa zaidi ya mwaka moja unusu Tumeweza kujuana, pia watoto wetu ni marafiki, wanapata kucheza pamoja na kwa hivyo tumekuja kujuana tangu huo mda.

Chakula ninachokipenda zaidi, ni chakula cha pilau, nakipenda sana, kinapopikwa nyumbani Ninaeza kuila pamoja na familia Siwezi kumbuka mara ya first niliila lakini ni lazima nilikua mdogo sana na mara mwisho kukila ni jana.

Ingawa ni napenda kusikiza muziki. Siyo mara nyingi ni kisikiza kwenye redio. Kwa ni sikuizi si kawaida kupata redio idha kwenye nyumba ama kwenye gari. Kwa hivyo mara nyingi ni tasikiza tu habari kwenye mitandao ya kijami. Kisha nisikizi mziki kwenye service ya kijami kama Spotify.

Rangi inayonipendeza sana, ni rangi ya samawati, sana sana kwa sababu inaeza inaonekana katika manufaa tofauti tofauti kwenye mawazi, kwenye nchi kavu, kwenye bingu, inapendeza sana.

Ninapohitaji msaada kazini, aah ninawafikia wenzangu kazini kwa kuwapigia simu ama kwa kuwatembelea ofisini, aah nawaeleza shida nilio nayo, tunajaribu kuitatua pamoja na tusipo tunazaenda kwa mkuba wetu kazini.

Sana sana napenda kufanya kazi kwa pekee yangu kwa sababu inaniezesha kunyamaza na kuangalia zilizo mbele yangu bila kuangalia maneno mengine Lakini ninapohitaji msaada, sina shida kuuliza msaada kwa wenzangu kazini.

Wakati wa furaha, ninajifurahia kwa kutembea kuzuru maeneo maeneo tofauti tofauti, kushirikiana na ndugu na marafiki, na pia kwa kujitumbuiza kwa mfano kwa katika ngoma, pamoja na vyakula.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano Tunapowasiliana na ndugu pamoja na marafiki sana sana kwa kutumia mtambo wa WhatsApp ambapo tunaongea kuhusu kutumia simu Pia natumia video kazini ambapo natumia mtambo wa Microsoft Teams.

Andiyo, ninapenda kujaribu vyakula vipya. Sana sana ninaposafiri, ninapenda kujaribu vyakula vya mahali nilipo tembea. Hi menimezesha kujaribu vyakula kutoka jamii na maeneo tofauti tofauti. Na chokumbuka sana, ni chakula cha bahari, ambapo nimeweza kula wanyama tofauti, na nikafurahia.

Kwa manzalo kutoka jishwa ni mwangu si sai hivi, kuna jengo, kuna majengo katha ya lio mbali kidogo. Katikati ya nyumba yangu na majengo, kuna uwanja, unautumika kama mahali pa kuegeza magari, na pia kuna uwanja wenye miti, na ni maandharu ya nayopendezo.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni yale mazoea kwamba kila siku, kila machweo lazima uamke na uweke bidii, ndiposa uweze kujikimu na kukimu familia yako. Hiyo inanipea mpangilio wa kila siku na pia wakimaisha.

Sana sana, mimi ni mtu wa kukaa usiku, lakini kwa ajili ya kazi na mambo mengine najipata naamka mara nyingi asubui mapema. Sio jambo nilikuwa nimezoea lakini linavyoendelea kukua na nimekua nikizoea zaidi.

Ninapenda kununua viatu kutoka maduka yaliyo katika mitandao ya kijamii Wanapoweka viatu mpya, ninaangalia na kulingana na vinavyopatikana, naitisha mara nyingine kuekewa ama kuendea.

Mahali pazuri ambapo ni mesafiri ni kisiwa cha zanzibar kilichoko nchi ya tanzania ni kisiwa kirembo sana chenye historia na pia watu warembo na bahari rembo sana pia nilifurahia sana.

Wengi ya wiki yangu ya kazi naipanga sana sana katika juma linalo pita ambapo nangalia maswala ninayoitaji kuwa shugulikia wiki ijayo na kupangana pamoja na wenzangu naniatakae shugulikia jambo lipi.